Je, unaweka picha zako mtandaoni? Si furuka yangu kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu sipendelei kufanya hivo maana inaweza pelekea, ikatokea bahati mbaya umepost bila kujua na picha ambazo hazikutakiwa kupostiwa na ndio maana sipendelei kueka picha mtandaoni.

Unajikinga vipi na jua kali? Mara nyingi hutumia kofia kwa ajili ya kupunguza miale ya jua kufika kichwani. Lakini kama jua litakuwa ni kali zaidi. Itanibidi nitumie mwanvuli ili kupunguza ukali wa jua kunifikia kichwani. Hata pia mwili mwingine.